Nimewahi kununua tikiti za Tukio, kwa mfano nakumbuka mwako uliopita, nilinunua tikiti za kutazama mchezo wa kandanda wa kimataifa kati ya, Kenya, na timu jirani ya Tanzania huo ulikuwa mchezo ambao ulikuwa na furaha na bashasha, na tuliweza kupata ushindi katika mechi hiyo.

Mimi hupendelea mahali pa kimia wala sipakelele. Hii hunipa nafasi mzuri ya kufanya kazi bila kusumbuliwa na mtu yoyote. Pia huwa inanipatia nafasi mzuri ya kuhakikisha ya kwamba nafanya kazi ilio bora na kwa umakinifu zaidi.

Mimi huwa napenda kahawa wala sio chai. Kahawa ni kinywaji ambacho huwa ni rahisi kupatikana na pia huwa kinanunuliwa kwa bei, Iliona, nafuu. Hiki ni kinywaji pia ambacho huwa kinanisaidia kufanya kazi yangu kwa muda mrefu bila kuchoka kwa sababu huwa sipati usingizi kwa rahisi.

Ubunifu na huwa napenda kufanya kazi yangu kwa kufanya utafiti unaotosha na pia kwa kusoma vitabu ili niweze kutatua mambo tofauti tofauti yanayotokea katika jamii kwa sababu naamini ya kwamba unapofanya utafiti huo napata ile fursa ya kusoma mambo mengi yanayokusaidia kupanua akili yako.

Mimi hushughulikia udhaifu wangu pale kazini kupitia njia mbalimbali kwa mfano mimi huwa napenda kusoma vitabu na pia huwa napenda kufanya utafiti katika mtandao hili kuweza kupata suluhisho na baadhi ya shida au matakizo yanayo tokea pale kazini.

Mimi huwa na nangoja barua pepe mara moja au mara mbili kwa siku hii ni kwa sababu huwa nimetuma ujumbe wa kazi katika mashirika tofauti tofauti kama vile mashirika ya kisirikali ama mashirika ya kibinafsi napia huwa natarajia barua pepe kutoka katika kampuni za kimataifa.

Mimi huwa nashiriki katika jamii yangu kupitia njia mbalimbali kwa mfano kupitia kwa elimu mimi huwa naelimisha jamii yangu kwa mambo kadha wa kadha kwa mfano jinsi ya kupunguza umasikini katika jamii na pia kuwezesha wawe na afya bora ili kuinua milango yao ya maisha.

Kuna baadhi ya mambo ambayo mimi huwawanafanya ili kushirikiana na timu yangu. Mimi huwa na timu tofauti tofauti pale kazini. Na baadhi ya jambo muhimu ambalo napenda kulifanya ni kushirikiana na wale wanawahusika na hiyo timu ili tuweze kufanya kazi kama kitu kimoja.

Kwanzisha biashara ni jambo ambalo nimeweza kufikiria kwa muda mrefu tangu nikuwe mtoto Hili nijambo ambalo huwa nafikiria linaweza ni inua sana kifedha na huwa natamani kwanzisha biashara tofauti tofauti. Na napenda sana kwanzisha biashara za magari, ama biashara za viwanda.

Mimi huwa natoa sadaka wala sio michango. Mimi huwa naenda kanisani siku ya jumapili na huwa naamini sana ya kwamba mtu anapotoa sadaka huwa anapata baraka kutoka kwa mwenyezi mungu na pia baadhi ya hiyo sadaka huwa inaenda katika ku inua viwango vya maisha ya watu ambao hawajiwezi katika jamii.

Mimi huwa napanga kazi zangu kulingana na urefu wa hizo kazi na pia muda ambao nitachukua kumaliza baadhi ya hizo kazi. Kwa mfano, mimi huwa naanza na kufanya zile kazi ambazo ni ngumu, Kwa sababu huwa zinachukua muda mwingi na pia huwa zinani wezesha kufikiria sana. Halafu huwa namalizia na kazi ambazo ni rahisi.

Mimi nimewai kuenda kwenye tamasha la mziki nakumbuka nikiwa katika shule ya upili kidato cha tatu tulieza kuandamana pamoja na wanafunzi wenzangu na mwalimu wetu wa mziki ili kuenda katika mashindano ya kitaifa na tulieza kupata ushindi katika mashindano hayo.

Mimi huwa nanunua vitu zangu kwa kutumia simu Mimi huwa naona ya kwamba hii ni moja wapo ya njia rahisi muno kwa kutafuta vitu uki linganisha na kuenda pale madukani kwa sababu mtu anaitaji tu kuwa na tarakilishi na kuingia pale mtandaoni ili kutafuta tovuti mbali mbali zinazouza baadhi ya hizi vitu.

Mimi huwa napenda kutembea msituni hii ni jambo ambalo huwa linaniwezesha kupumzisha akili yangu baada ya kazi alafu pia huwa inaniwezesha kuona baadhi ya wanyama wanaoishi porini na pia huwa inanipatia fursa ya kuona mimmea aina tofauti tofauti.

Rangi ambayo huwa inanipendeza ni rangi nyeupe. Hii ni rangi ambayo huwa inapatikana katika bendera yetu ya inchi ya Kenya. Hii rangi huwa inaashiria amani. Kwa hivo, baadhii ya vitu ambazo nimenunua katika nyumba yangu huwa na rangi nyeupe.

Hali ya hewa ambayo ninaipenda, ni wakati wa mvua. Mvua uwa muhimu sana katika nchi yetu ya Kenya. Mvua huwa inatuwezesha kupanda vyakula aina tofauti tofauti. Na jambo hili huwa inatufanya kuwa na chakula kingi wakati wa kiangazi.

Ndoto yangu kubwa maishani ni kuwa mwalimu bora, humu nchini Kenya na pia kote duniani. Hii ni kwa sababu kazi yangu ya uwalimu huwa naifanya kwa umakinifu na pia kujitolea. Mimi ni mtu ambaye huwa napenda kusaidia wanafunzi kuinua viwango vyao vya elimu na pia talanta zao.

Mimi huwa nawafahamu majirani zangu na huwa nawafahamu tu si kwa sura bali kwa majina kwa sababu huwa na watambua kama watu muhimu sana katika maisha yangu ninapopatikana na shida hawa huwa ni watu wakwanza kunisaidia kwa hivo ni muhimu sana kujuana na kuwafahamu majirani zangu.

Mimi huwa napenda kununua vitu zangu katika mtandao Hii ni kwa sababu mimi huwa natarakilishi ambayo huwa natumia kutafuta ama kufanya utafiti kwenye mtandao na kutafuta zile tovuti ambazo huwa na bidhaa wakadha ambazo naweza nunua.

Mimi huwa napendelea kitanda kigumu wala sio kitanda kizuri hii ni kwa sababu ni napotafuta kitanda kwa soko ama madukani huwa nahakikisha ya kwamba ni kitanda ambacho kimeundwa na mbao inazotoka katika mti wa mahogany na ni kitanda ambacho ninapo kilalia huwa si raisi kiharibike.

Mimi huwa napenda kujifunza mambo mapya kupitia katika mtandao Hii ni kwa sababu, mimi niko na kifaa ambacho kinaitwa tarakilishi au pia huwa natumia simu ya rununu na kupitia kwa hizo njia huwa inakuwa rahisi kufanya utafiti na kujifunza mambo mapya na pia kusoma vitabu.

Mimi huwa napenda kupanda au kukwea milima. Hii kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda kufanya mazoezi wakati ninapo kuwa na muda ama wakati ninapo toka kazini. Hili ni jambo mbalo huwa linanisaidia kuu guza misuri katika mwili wangu na pia kunimarisha kiafya.

Mimi huwa napenda wanyama ambao wanafugwa nyumbani Hii ni kwa sababu kuna baadhi ya wanyama ambao nimezoea kwa wafuga nyumbani kama vile ngombe, kondoo na hata mbuzi na pia napenda kuwafuga kuku kienyeji wakati napo pata nafasi.